Zoea nzuri nililojenga ni kupanga shughuli zangu mapema na kuwahi kwanza kazi. Kila siku, hujitahidi kuamka mapema, kufanya kazi muhimu kwanza na kuepuka uvivu. Zoea hili limenisaidia kutumia muda vizuri na kupunguza msongo wa mawazo. Pia, nimejifunza kuwa na nidhamu na kuwajibika katika kila ninachofanya. Kwa kweli, zoea hili limeboresha maisha yangu kwa njia nyingi.

Mimi napenda kufanya kazi pamoja na wengine kwa sababu tunasaidiana na kufanikisha kazi kwa haraka zaidi. Kazi ya pamoja hunifanya nijifunze mambo mapya na kuimarisha uhusiano na marafiki na wenzangu. Lakini pia, wakati mwingine napenda kufanya kazi peke yangu ili niwe na umakini zaidi na kufanya kazi kwa utulivu. Kwa hivo, napendelea mchanganyiko wa kufanya kazi peke yangu na wengine kulingana na hali na aina ya kazi.

Kabla ya kulala usiku, mimi hupanga mambo ya kesho na kuswali kidogo. Mara nyingine, huchukuwa muda wa kusoma kitabu au kusikiliza nyimbo za utulivu. Hii hunisaidia kupumzika na kuondoa mawazo mengi. Pia huangalia kama kila kitu nyumbani kikosawa, kama taa zimezimwa na mlango umefungwa. Kwa njia hii, ninalala salama na usingizi unakuwa mzuri.

Mchana, mara nyingi nakula ugali na mboga za majani kama sukuma wiki au kunde. Hii ni chakula rahisi, cha kuleta nguvu na kinapatikana kirahisi kijijini. Mara nyingine, hupikiwa samaki au nyama ya kuku pamoja na ugali na mboga. Chakula hiki hunifanya nijisikie mlo kamili na kuendelea na kazi za siku kwa nguvu. Napenda chakula cha asili kinachonipa afya na lishe bora.

Mimi huchukua tahadhari ya kutunza mazingira kwa kutupa taka sehemu zirizo tengwa na kuepuka kuchoma miti isivyo na mpango. Napanda miti kila nikipata fulsa ili kusaidia hewa safi na kuzuia mmomonyoko wa udogo. Pia, hufanya usafi mara kwa mara nyumbani na kijijini ili kuweka mazingira safi na mazuri. Ni muhimu kulida mazingira kwa sababu yanatupatia maisha na afya jema.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kusaidia wenzangu na kuhakikisha kila kazi inafanyika kwa usahihi. Napenda kushirikiana na timu na kuwahamasisha kufanya kazi kwa bidii. Pia, ninapenda kushughulikia mambo ya mpangilio na kuhakikisha muda unatumika vizuri. Jukumu hili hunifanya nijisikie muhimu na kunipa furaha kazini.